Kila asubuhi ninapo amka, ninapiga magoti kwanza naomba mungu. Mwenyezi mungu ambaye ameniwezesha kumka. Alafu, baada ya hapo, nachukua maji na kunywa. Baada ya kunywa maji, ninajianda na break First.